Mimi huenda maktabani mara mbili kwa wiki. Ratiba hii hunisaidia sana kwa sababu inanipa nafasi ya kutulia na kusoma vitabu vipya bila usumbufu wa kelele za kila siku. Siku ya kwanza huwa naitumia kutafuta marejeo na taarifa za utafiti na siku ya pili huilenga zaidi katika kujisomea kwa kina na kutafakari yale niliojifunza. Kuenda maktabani mara kwa mara kumenisaidia kujenga nidhamu ya usomaji na kunipa utulivu wa kiakili ambao siwezi kupata nikiwa nyumbani au ofisini. Nisehemu ambayo inanifanya nijihisi niko karibu na marifa ya ulimwengu mzima na kila safari ya kwenda huko huwacha alama chanya katika uelewa wangu.

Mimi hufanya mazoezi mara tano kwa wiki. Kila alfajiri, kwanzia jumatatu hadi ijumaa. Ratiba hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu nyingi na akili iliotulia kabla ya kwanza majukumu ya kazi. Mazoezi yangu makuu ni kukimbia kwa dakika arubaini na kisha kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo na kuskuma ardhi. Ama inayojulika na kama push-ups kwa king'ombo nikiwa nyumbani. Napenda sana kufanya mazoezi saa kumi na moja alfajiri kwa asubui kwa sababu wakati huo kuna utulivu mkubwa na hewa ni safi sana Kipindi hiki kina nipa nafasi ya kutafakari mipango yangu ya siku nzima bila usumbufu wa simu au kelele za magari Jambo ambalo huimarisha nidhamu yangu ya kazi Badaa ya kumaliza mazoezi, mimi hujihisi mchangamfu, mwenye furaha na mwepesi sana kimwili uchovu wa usingizi hupotea kabisa na badala yake Unapata hamsa kubwa ya kukabiliana na changamoto zozote nitakazo kutana nazo ofisini Nina njia bora kwangu ya kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha afya yangu inabaki imara kufanya mazoezi mara kwa mara kumenifanya niwe na uwezo mkubwa wakuzingatia mambo muhimu na kumenipa uvumilivu wa hali ya juu Ninaposhinda uvivu na wa kuamka kitandani na kuenda kukimbia Najisikia kama shujaa ambaye ameshinda vita ya kwanza ya siku na hali hiyo ya ushindi huambatana nami hadi jioni.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza na kuelewa lugha yoyote duniani ndani ya muda mfupi sana. Uwezo huu ugenisaidia kuondoa vikwazo vya mawasiliano na kunirusu kuzungumza na watu watamaduni zote bila kuhitaji mkalimani. Na amini kuwa lugha ndiyo daraja kula uwelewa kati ya binadamu na kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha nyingi kungenipa na fasi ya kujifunza hekima na maarifa yalio fichwa katika maandiko ya mataifa mbalimbali. Pia uwezo huu ungenisaidia sana katika kazi yangu na katika safari zangu za kujitolea sehemu mbalimbali nduniani. Badala ya kutumia ishara au maneno machache ya kubahatisha ningeweza kuelewa hisia na mahitaji ya watu wa undani zaidi kupitia maneno yao wenyewe. Hii ingeniongezo ufanisi wangu katika kutatua matatizo na kujenga mahusiano enye maana na watu wa asili tofauti. Vile vile kuwa na akili inayoweza kunyonya maarifa ya lugha mpya kwa haraka kungenifanya niwe mbunifu zaidi lugha hubeba maana ya kufikiri Hivyo kujifunza lugha mpya ni sawa na kupata ubongo mpya au mtazamo mpya wa kuona ulimwengu Hilo lingekua jambo la ajabu sana ambalo lingeboresha maisha yangu na ya wale wanao nizunguka kwa kiasi kikubwa mbali na lugha uwezo huo ungenipa wepesi wakusoma vitabu vyakale na nyaraka za kihistoria katika lugha zao asilia Mara nyingi tafsiri hupoteza lugha au maana halisi ya mwandishi Lakini kwa uwezo huu nigeweza kupata ujumbe kamili kama ulivyo kusudiwa ni kama kuwa na ufunguo unaweza kufungua milango yote ya maarifa ambayo imefungwa kwa sababu ya tofautiza kijografia Mwisho, uwezo huu ungenifanya niwe balozi bora wa amani migogoro mingi duniani inatokana na kutoelewana au tafsiri mbaya ya maneno Ikiwa ningeweza kuzungumza akila mtu kwa lugha yake ya mama Ningeweza kusaidia kupatanisha pande zinazo pingana kwa kuelezea hoja za kila upande kwa usahihi na kwa hisia zinazo stahiki.

Nguvu zangu kuu za kazini ni uwezo wa kupanga mambo kwa utaratibu na kutatua matatizo kwa utulivu. Ninajivunia sana nidhamu yangu ya kazi, hasa linapokuja suala la kusimamia muda na kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa wakati. Wezo wangua kuona picha kubwa ya mradi na kuigawa katika hatua ndogo zinazotekelezeka unanisaidia sana kutopoteza mwelekeo hata pale shindikizo la kazi linapokuwa kubwa na majukumu yanapoongezeka. Pia, nina nguvu kubwa katika upande wa mahusiano ya kibinadamu na mawasiliano. Mimi ni msikilizaji mzuri na ninauwezo wa kuunganisha watu wenye mitazamo tofauti ili wafanye kazi kama timu moja yenye lengo lilelile. Naamini kuwa mafanikiwa ya ofisi hayategemei tu juhudi za mtu mmoja bali ya nategemea jinsi tunavyoweza kusaidiana na kupeana moyo tunapokutana na changamoto ngumu za kiufundi. Vile vile uwezo wangu wa kujifunza vitu vipya haraka ni nguvu nyingine inayo niweka mbele. Katika ulimwengu wa sasa ambapo teknolojia na mifumo ya kazi inabadilika kila kukicha, mimi huwa siogopi mabadiliko bali ninayapokea kama fursa ya kujiendeleza. Hii inanifanya niwe mfanyakazi ambaye anaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya wakati na kutoa masuluhisho ya kisasa yanayoongeza tija katika kampuni. Nguvu nyingine muhimu niliyo nayo ni umakini wa hali ya juu kwenye maelezo madogo madogo. Ninapofanya kazi sihisi tu kukamilisha jukumu bali na hakikisha kuwa ubora wa kazi hiyo ni wa kiwango cha juu na hauna makosa yanayoweza kuepukika. Hali hii ya umakini inajenga imani kubwa kwa viongozi wangu na wateja wetu kwa sababu wanajua kuwa kazi ikipita mkikononi mwangu imefanyiwa uchunguzi wa kutosha. Mwisho nina ujasiri na udhubutu wa kufanya maamuzi mangumu pale inapobidi. Sisiti kuchukua hatua pale ninapoona jambo haliendi sawa na mara nyingine mimi huwa mstari wa mbele kutafuta majibu badala ya kulalamika kuhusu matatizo. Nguvu hii ya kudhubutu inanisaidia kuwa kiongozi bora na mfano wa kuigwa kwa wenzangu. Kwani inanijengia heshima na kuwaminika katika mazingira yoyote ya kikazi.

Ndio, ninapenda sana kucheza ngoma kwa sababu ni njia ya kipekee ya kueleza hisia na kuunganisha mwili na roho kupitia miondoko. Kucheza ngoma kwangu sio tu kitendo cha kusogeza viungo, bali ni sanaa inayohitaji umakini na nidhamu ya kufuata mdundo wa ala za mziki. Ninapocheza najihisi niko huru na mwenye furaha tele Kwani muziki unanisaidia kusahau changamoto zile za kila siku na kunipa nafasi ya kufurahia wakati uliopo kwa nguvu zangu zote Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu Inayotukumbusha asili yetu na umoja wetu wa kama jamii Kuna aina mbali mbali za ngoma za asili ambazo kila moja ina maana yake na hadithi yake. Kujifunza miondoko hiyo, hunipa hisia ya fahari na heshima kwa mababu zetu waliozianzisha. Ni lugha ambayo haihitaji maneno ili kueleweka kwani kila mzunguko na kila hatua inazungumza moja kwa moja na moyo wa mtazamaji. Vile vile kucheza ngoma ni mazoezi tosha yanayo uweka mwili katika hali ya ukakamavu na wepesi. Jambo ambalo linaendana na ratiba yangu ya kila siku ya kuimarisha afya Unapocheza kwa hisia na nguvu Unachoma nishati nyingi na kufanya moyo uende mbio kwa namna nzuri Hali inayo peleka mwili kutoa jasho na kuondoa sumu. Hii inanifanya nijihisi mwepesi na mwenye amani baada ya kumaliza mdundo mmoja mrefu wa ngoma ya kasi. Jambo lingine linalonivutia zaidi ni jinsi ngoma inavyoweza kuleta watu pamoja kwenye sherehe au mikutano ya kijamii. Hakuna kitu kinachochangamsha roho kama kuona kundi la watu wakicheza kwa ushirikiano, wakifuata midundo mmoja na kucheza kwa pamoja bila kujali vyeo au umri wao. Hali hii ya ushirikiano inaimarisha vifungo vya urafiki na undugu na kunifanya nithamini zaidi nguvu ya sanaa katika kuunganisha binadamu. Mwisho kucheza ngoma hunifundisha uvumilivu na ubunifu. Kwani kila mdundo mpya unahitaji muda wa kujifunza na kuzoea ili uweze kucheza kwa ufasaha. Wakati mwingine, mimi hupenda kubuni miondoko yangu binafsi kulingana na jinsi ninavyousikia muziki moyoni mwangu. Jambo ambalo hunifanya nijihisi kuwa mchoraji anayetumia mwili wake baada ya brush ni uzoefu wa kipekee unaonipa utulivu wa ndani na kunifanya niuone ulimwengu katika rangi za furaha.

Hapana, sipendi kula chakula chaharaka mara kwa mara. Mimi hupendelea zaidi vyakula vyasili, vilivyo tayarishwa nyumbani kwa sababu vina virutubisho vingi na vina nipangu vya kutosha kwa ajili ya mazoezi yangu ya kila siku. Chakula chaharaka mara nyingi huwa na mafuta na chumvi nyingi, jambo ambalo linaweza kunifanya njihisi mzito na kupangu kupunguza tija yangu kazini. Ninapo fikiria kuhusu afya yangu ya muda mrefu na jikuta nikifutiwa zaidi na milo inayojenga mwili kama mboga na matunda Kwangu mimi kulacha kula bora ni sehemu ya nidhamu yangu ya maisha na njia kuhakikisha kuwa ninaishi maisha yenjefuraha na mchangamko Pia mchakato wakupika mwenyewe unanipa nafasia kuhakikisha usafi na ubora wa kila kiungoni ninachotumia jikoni Hali hii inanipa amani ya moyo na kuridhika kwa ndani kuliko kula chakula kilio tayarishwa kwa ajili ya biashara pekee ninapokula vizuri na jihisi mwepesi mwenye akili ilio tulia na tayari kukabiliana na majukumu yangu yote ya kila mwezi ni kiwanatabasamu kweli vile vile mimi huaamini kuwa chakula tunachokula kinaathiri moja kwa moja jinsi tunavyo fikiri na kutenda Hili niweze kufanya maamuzi sahihi na kuwa na utulivu wa kiakili nikiwa kazini na hitaji mlo ulioka milika na siyo msisimiko wa muda mfupi unaotokana na sukari au mafuta ya liozidi. Hivyo, mimi hutumia chakula cha haraka kama chaguol a mwisho kabisa wakati nimebanwa na dharura kubwa na sina njia nyingine ya kupata chakula cha dhati.

Ndio, napenda sana kuimba kwa sababu ni njia ya kipekee inayofanya moyo wangu uhisi amani na furaha tele. Kuimba kwangu ni kama kutoa hisia zilizo jificha ndani ya roho na kuzigeuza kuwa mdundo unaoweza kusikika na kila mtu. Haijalishi kama niko pekee yangu au niko kwa watu wengine. Sauti ya mziki inapotoka kooni mwangu najihisi mwepesi na mwenye mchangamko wa hali ya juu. Ni tendo ambalo linanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi nzito na kunipa nguvu mpya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Pia napenda kuimba kwa sababu mziki una uwezo wa kuunganisha watu kwa namna ambayo maneno matupu hayawezi kufanya. Ninapopata nafasi ya kuimba nyimbo za asili au hata nyimbo za kisasa zenye mafundisho Najihisi niko karibu zaidi na utamaduni wangu wa na jamii inayonizunguka Kuimba kuna nifundisha pia nidhamu ya kusikiliza mdundo na kurekebisha sauti ili iende sawa na ala za mziki Jambo ambalo linaimarisha umakini wangu hata katika kazi zingine za kitaalamu vile vile, mimi huamini kuwa kila binadamu ana wimbo ndani yake unaosubiri kupata nafasi ya kusikika ili kuleta faraja kwa wengine. Ninapoimba, lengolangu sio tu kuonyesha ufundi wa sauti, bali ni kufikisha ujumbe wa upendo, matumaini na kicheko kwa wale wanao nisikiliza. Hali hii ya kutoa kila kitu kutoka ndani ya moyo wangu na kuona kinaleta tabasamu kwa mtu mwingine, ndio siri kubwa ya kuridhika kwangu na sanaa hii ya uimbaji. Jambo lingine linalonivutia ni jinsi uimbaji unavyoboresha afya yangu ya akili na mwili kwa ujumla. Unapoimba unalazimika kuvuta pumzi nyingi kuitumia kwa mpangilio Jamba ambalo nisawa na mazoezi ya viungo nilivyo vieleza awali Hii inanisaidia katika mzunguko wa damu kuenda vizuri na kufanya akili yangu kuwa na uwezo mkubwa kufikiri na kutatua changamoto za kikazi kwa utulivu wa hali ya juu ni tiba ya bure ambayo kila mmoja wetu anaweza kuifurahia wakati wowote Mwisho kuimba kuna nipa ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kueleza mawazo yangu bila hofu Kila mara ninapofanya mazoezi ya kuimba najifunza jinsi ya kuthibiti sauti yangu na jinsi ya kuwasiliana na hadhira kwa kutumia hisia za dhati Hii ni nguvu kubwa sana ambayo inanisaidia hata ninapokuwa ofisini nikitoa ripoti au nikizungumza na wafanyikazi wenzangu mziki umekua mwalimu wangu wa maisha ambaye ananifunza kila siku jinsi ya kukua binadamu bora na binadamu mwenye furaha.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kulitazama kwa utulivu na kuelewa chanzo chake kwanza. Badala ya kuwa na hofu, mimi hukaa chini na kufikiria kwa nini jambo hilo limetokea. Naamini kuwa huwezi kurekebisha kitu kama haujui kimeharibikia wapi. Mimi huchukua muda wangu kuuliza maswali na kusikiliza wengine ili nipate picha kamili ya nini kinaendelea. Hatua hii inanisaidia kutofanya makosa zaidi kwa kuharakisha mambo kabla ya wakati wake. Baada ya kuelewa tatizo, mimi huligawa katika sehemu ndogo ndogo. Tatizo kubwa linaloweza kukuogopesha lakini ukianza kulitatua kipande kimoja baada ya kingine unagundua kuwa kazi inakuwa rahisi. Huu ni mtindo wangu wa kazi. Unaonisaidia kusonga mbele hatua kwa hatua bila kuchoka akili Mimi huipanga kipi nianze nacho kulingana na kile ambacho ni muhimu zaidi kwa wakati huo Pia, mimi hupenda kushirikiana na wenzangu ofisini Naamini kuwa kichwa kimoja hakiwezi kubeba maarifa yote Hivyo, mimi huomba ushauri kwa wale wanaojua zaidi kufanya kazi pamoja, kunatupa majibu mazuri ya haraka zaidi kuliko kufanya kazi pekee yangu. Hii pia inanisaidia kuimarisha urafiki wetu kazini na kufanya kila moja ajihisi anadhaminiwa katika kutafuta suluhisho. Vile vile, mimi huwa na mtazamo wa matumaini wakati wote. Badala ya kulaumu watu au kulalamika kuhusu matatizo, mimi huangalia mbele na kutafuta njia yakutatua jambo hilo ili lisijirudie tena. Baada ya kila tatizo kuisha, mimi hujiuliza nimejifunza nini kipya. Hii inanifanya niwe bora zaidi kila siku na kuongeza ujuzi wangu wa kazi bila kuogopa changamoto zinazoweza kuja baadaye. Mwisho, mimi hutumia utulivu wa moyo ninaoupata asubuhi wakati wa mazoezi ili nisipoteze ujasiri wangu. Hata kama mambo ni magumu kiasi gani, mimi hubaki na tabasamu nikiamini kuwa kila tatizo lina mlango wa kutokea. Kushinda matatizo ya kazini, kunanifanya nijisikie, shujaa na kunanipa nguvu ya kutimiza malengo, yote niliojiwekea kwa ajili ya mwezi husika.

Nina pofurahia kwa nyumbani, mimi hupenda kupumzika kwa utulivu na kufanya mambo yanayoulisha mwoyo wangu. Bada ya pilka pilka za kutwa nzima maofisini, nyumbani ndipo mahali pangu papekee pa kupata nguvu umpya. Jambo la kwanza nilalo lifanya ni kuanda mlo mzuri wa asili nikiwa ninasikiliza muziki. Kitendo chakupika kwa utulivu kina nifurahisha sana Kwani kinanipa nafasi ya kuwa mbunifu na kufurahia ladha chakula chanyumbani ambacho mimi hukidhamani sana kuliko chakula cha haraka cha mtaani vile vile mimi hutumia muda wangu mwingi kusoma vitabu au kusikiliza hadithi zinazo furahisha Hii ni sehemu ya ule utamaduni wangu wa kuenda maktabani Hivyo, ninapokuwa nyumbani, mimi hufungua yale maarifa niliyo ya pata na kuyatafakari kwa kina Wakati mwingine, mimi hupenda kukaatu kwenye kiti changu nikiwa nimepumzika na kufurahia ukimya Jambo ambalo lina nisaidia kupanga malengo yangu ya kesho, nikiwa na akili iliyotulia na iliojaa amani Pia, uibanji nisehemu kubwa ya furaha yangu, ninapokuwa pale nyumbani Mimi huimba nyimbo ninazo zipenda kwa sauti ya chini au hata kwa sauti kubwa ninapokuwa pekee yangu Jambo ambalo linaniongeza kicheko na hunifanya nijisikie mwepesi ikiwa ninanguvu ya kutosha Mimi hufanya miondoko michache iliku kuchangamusha mwili na kuweka kwenye tayari kwa ajili ya mazoezi yangu ya alfajiri inayofuata nyumba yangu ndiyo uwanja wangu waamani ambapo ninaweza kuwa mimi mwenyewe bila hofu Jambo lingine ninalo furahia ni kutumia muda wangu kuzungumza na wapendwa wangu Iwe ni kupitia simu au kama wakokaribu nami Kicheko tunachoshiriki na kubadilisha na mawazo juu ya mambo yalio tokea mwezi mzima kunanipahisia na udugu na upendo na amini kuwa nyumbani sio tu jengo, bali ni mahali ambapo mahusiano ya dhati ya nastawi. Hali hii ya kungaana na watu ninaowapenda, inajaza roho yangu, na hunifanya nione maisha ni mazuri na yenye zamani kubwa. Mwisho, mimi hutumia wakati huo kuhakikisha kuwa mazingire yangu ni safi na yenye mpangilio mzuri. Unapokuwa na nyumba ilio katika hali ya usafi Hata akili yako inakuwa na utulivu zaidi wakufikiri Kabla ya kulala, mimi hutoa shukrani kwa siku iliyo pita na kujitayarisha kwa ajili ya mapumziko ya usiku Nikijua kuwa nimeitumia siku yangu vizuri Hivyo, ndivyo ni navyo pata furaha ya kweli na amani ya moyo Kila ni napofunga mlango wangu na kubaki nyumbani.

Ndio, mimi hupenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu naona ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni mbali mbali za ulimwengu huu. Ingawa mimi nina nidhamu kali ya kula vyakula vya asili na vya nyumbani, kile ninapopata nafasi ya kuonja chakula kipya, mimi huichukua kwa furaha. Kwangu mimi, chakula kipya ni kama hadithi ngeni inayoelezwa kwa kutumia ladha, harufu na viungo tofauti ambavyo sijazoea kuvitumia jikoni kwangu. Hali hii ya udadisi inanifanya nifurahie maisha zaidi na kunipa kicheko cha dhati ninapogundua ladha tamu ambayo sikuwahi kuitegemea kabla. Ninapojaribu chakula kipya, mimi hupata hamsa ya kutaka kujua jinsi kilivyopikwa na ni viungo gani vimetumika kuleta ladha hiyo ya pekee. Hii inanisaidia sana kuongeza ubunifu wangu, ninapokuwa nyumbani nikipika milo yangu ya kila siku Kwani naweza kuchanganya ujanja mpya niliouona na wapishi wangu wa zamani kujaribu mambo mapya jikoni ni kama kufanya mazoezi ya akili na kunanifundisha kuwa tayari kupokea mabadiliko na kuyaongeza ujasiri kwa kujaribu vitu vingine vipya hata katika mazingira yangu ya kazi Pia mimi huamini kuwa chakula ni lugha inayoweza kuunganisha watu ambao hawazungumzi lugha moja. Unapoketi mezani na kujaribu chakula cha nchi nyingine au kabila nyingine unakuwa unaonyesha heshima na upendo kwa utamaduni wao Jambo ambalo huimarisha urafiki na undugu Hali hii ya kushiriki chakula kigeni inanifanya nijihisi kuwa mimi ni sehemu ya dunia nzima na inanipata inanipea utulivu wa moyo nikijua kuwa kila mahali Kuna uzuri wake wa kipekee unaosubiri kugunduliwa kupata mlo vile vile mimi hutagua kuwa kwa umakini vyakula vipya ninavyotaka kujaribu ili kuhakikisha kuwa bado ninalinda afya yangu na malengo yangu ya kila mwezi ya kubaki imara Napenda zaidi kujaribu vyakula vya asili ya mataifa mengine ambavyo vimepikwa kwa njia za kienyeji na zenye afya badala ya kukimbilia vyakula vya kisasa Vilivyopitishwa kwenye viwanda vingi. Kwa kufanya hivi napata faida mbili kwa wakati mmoja Nafurahia ladha mpya na pia naupa mwili wangu virubutisho muhimu vinavyonisaidia kukimbia na kufanya mazoezi yangu ya alfajiri Mwisho kabisa kila mara ninapoonja kitu kipya na kukipenda, mimi hujihisi kama nimepata hazina ndogo iliyokuwa imefichwa Hata kama wakati mwingine ladha mpya inaweza kuwa ngeni sana au kutoendana na mapendeleo yangu bado ninafurahia uzoefu wa kuwa nimejaribu kitu ambacho sijawahi kufanya hapo awali huu ndio mwelekeo wangu wa maisha kuwa na moyo wa kuthubutu, kujifunza kila siku na kutafuta furaha katika mambo madogo madogo kama vile kijiko kimoja, cha chakula, kipya, chenye ladha, ndagi pekee.

Wakati walikizo, mimi hujistawisha kwa kupumzisha mwili kikamilifu na kulisha akili yangu mambo mapya. Baada ya kufanya kazi kwa bidii, kwa miezi mingi, likizo ndio wakati wangua kueka kando majukumu ya ofisi na kurejisha nguvu zangu. Jambo kuu ninalo lifanya ni kubadilisha mazingira. Mimi hupenda kuenda sehemu tulivu kama vile kijijini au maineo ya asili yenye miti na hewa safi. Kuka mbali na kelele za mjini, kuna nipa utolivu wandani na kuna nisaidia kutafakari hatua nilizo zipiga katika malengo yangu yangu ya mwaka. Vile vile, mimi hutumia muda walikizo kufanya mambo ambayo sipati muda mwingi, wakuwafanya nikiwa kazini kama kusoma vitabu vingi, kujifunza ujuzi mpya, kushinda na familia na rafiki. Pia mimi siachi utaratibu wangu wa mazoezi lakini wakati walikizo mimi hufanya mazoezi ya kufurahisha zaidi Badala ya kukimbia barabarani tu naweza kuenda kuogelea kupanda milima au kutembea umbali mrefu ni kiangalia mandari nzuri ya asili Hii inaufanya mwili wangu uendelee kuwa imara huku akili ikipata burudani ya kipekee kupata muda mwingi wakulala na kula matunda na vya kula bora vya asili pia nisehemu ya mpango wangu wa kujistawisha. Mwisho likizo inanipa na fasi ya kujitathmini kwa sababu mimi hukana daftari langu na kuandika mambo yote ninayo shukuru kwa kuyapata na mambo ninayo taka kuboresha mwezi unaofu ata. Ni naporudi kazini baada ya likizo na kuwa na akili mpya, nguvu nyingi na tabasamu pana kwa sababu ni meutumia wakati huo vizuri kujijengea upya kimwili na kiroho.

Mchana, mimi hula sana ugali kwa mboga au maharagwe. Huu ni mlo ambao ni nimeuzoea na unanipa nguvu ya kutosha kuendelea na kazi zangu za mchana bila kuchoka haraka. Napenda ugali wa sembe kwa sababu unashibisha kwa mda mrefu. Pembeni, mimi huweka mboga za majani kama sukumawiki zilizo pikwa kwa kiasi kidogo cha mafuta ili kuilinda afya yangu. Sababu zinazofanya nile chakula hiki mara nyingi ni kuwa ni sharti ugali unanipa nguvu ninazozihitaji kwa ajili ya kutembea na kufanya majukumu ya ofisini virutubisho, maharage na mboga ni chanzo kizuri cha protini na madini yanaoujenga mwili wepesi wa kupata ni chakula kinachopatikana kwa urahisi na ni rahisi kutayarisha nyumbani na kubeba kuelekea kazini Baada ya mlo huu, mimi hupenda kunywa maji mengi au kula tunda moja kama ndizi au chungwa ili kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Hali hii ilinifanya nijihisi mwepesi na mwenye akili iliyotulia tayari kwa vikao au kazi ya za mchana. Kwangu mimi mlo wa mchana ni daraja la kunifikisha jioni nikiwa bado natabasamu na uchangamfu ule ule niliokuwa nao asubui.

Ndiyo, mimi napenda sana asali kwa sababu ni zawadi ya kipekee kutoka kwa asili ye nye faida nyingi kwa mwili wangu. Mimi hutumia asali kama mbadala wa sukari ya kiwandani. Kila asubuhi, bada ya mazoezi, mimi hupenda kuweka kijiko kimoja cha asali kwenye maji ya vuguvugu au kwenye chai ya mitishamba. Ladha yake ya asali inanipa hamsa na nishati haraka ya kwanza siku nikiwa na nguvu na uchangamfu. Sababu zinazo nifanya nithamini asali sana nikuwa ina. Afya yako, ninapokuwa nimeimba sana au ninapohisi koo langu li mekauka. Asali unisaidia kulainisha sauti na kunipa utulivu. Kinga ya mwili. Asali inasifa ya kusaidia mwili kupambana na maradhi ndogo ndogo. Jambo linalo endana na lengo langu la kuishi maisha yenye afya bora. Utamu wa asali. Tofauti na sukari. Asali inaladha ya dhati. Inayoongeza ladha kwenye vyakula vyangu pia nyumbani bila kuleta madhara ya kemikali. Pia mimi hudamini sana asali mbichi inayotoka moja kwa moja kwa wafugaji wanyuki vijijini Ninaponunuwa na jihisi nimeungana na mazingira na nimesaidia kazi ya mikone ya watu wanao jituma Uwepo wa asali jikoni kwangu unanifanya ni jihisi mwenye utajiri wa afya na kila tone la asali la asali hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira ilinyuki waendelee kutupa bidhiaa hiyo ya thamani.

Mimi hupenda kula ugali zaidi kuliko wali. Napenda ugali kwa sababu ni chakula kinacho nipanguvu nyingi za kudumu kwa muda mrefu. Kwa kuwa mimi hufanya mazoezikila asubuhi na hufanya kazi kwa bidi ofisini na hitaji chakula ambacho kitanifanya nishibe na nisiwe na njaa haraka. Ugali unanipa ukakamavu na mwili unanifanya njihisi imara kwanzia asubuhi hadi jioni. Pia ugali chakula bora chasili kinacho nisaidia kwa afya yangu. Mimi hupenda kula ugali wadona, yaani ule unga ambao haujakobolewa kwa sababu unavirutubisho vingi. Ni kila ugali na mboga, zamajani au maharage, mwili wangu unapata kila kitu unachohitaji ilikubaki na afya njema. Ni mlo rahisi lakini unafaida kubwa sana kwa mtu yeyote, anayetaka kuwa nanguvu na akili iliotulia. Vile vile, kula ugali kunafurahisha kwa sababu nisehemu ya maisha yetu ya kila siku na utamaduni wetu. Una nifanya ni jihisi ni kwenyumbani na nimeungana na watu wangu Ingawa wali ni mtamu pia mara nyingi mimi huona wali kama chakula chepesi ambacho hakinipi nguvu ile ile ya kupambana na majukumo mazito ya kazi kama ugali unavyo fanya Mwisho ugali unanisaidia kubaki na uzito mzuri na kunifanya nimemwe pesi ni napocheza ngoma au ni napo kimbia ni chakula kisicho na mafuta mengi wala sukari iliyo zidi. Hivyo ni rafiki mzuri wa moyo na mwili wangu. Kila mara ni napokula ugali na jihisi nimepata nishati ya dhati inayo niwezesha kutimiza malengo yangu yote ya siku nikiwa na tabasamu na uchangamfu.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu una utulivu mkubwa na watu wenye urafiki wa dhati. Jamb la kwanza linalonifurahisha ni usalama na amani iliopo. Ninaweza kuamka saa kumi na moja alfajiri na kuanza mazoezi yangu ya kukimbia bila hofu yoyote. Barabara za mtaa wangu zinamiti mingi pembeni. Jambo ambalo hufanya hewa iwe safi na enye ubaridi mzuri wakati wa asubui. Harufu ya ardhi na sauti za ndege wakati jua linachomoza, hunipa amani ya moyo na hunifanya nianze siku yangu kwa furaha kubwa. Pia, ninapenda sana ushirikiano uliopo kati ya majirani zangu. Katika mtaa huu, watu wanajali na kusalimiana kwa tabasamu kila wakati tunapokutana. Kama kuna mtu ana tatizo au wanahitaji msaada, majirani huchukuwa hatua haraka kusaidiana. Hali hii ya undugu inanifanya nijihisi niko nyumbani na ninalindwa. Mara nyingi jioni unaweza kuona watoto wakicheza kwa furaha na watu wazima wakipiga story fupi jambo ambalo linaleta uhai na kicheko katika mtaa wetu. Vile vile mtaa wangu una mpangilio mzuri na ni msafi sana. Kila mwanainchi anajitahidi kufanya usafi mbele ya nyumba yake na kutunza mazingira. Hii inanifanya nijivunie kuishi hapa na kunipa utulivu wa kiakili ninapokuwa nyumbani nikipumzika baada ya kazi. Uwepo wa maduka madogo ya karibu yanayouza matunda na mboga za asili pia nifaida kubwa kwani naweza kupata mahitaji yangu ya chakula bora kwa urahisi bila kuenda mbali. Mwisho, mtaa huu una kile tunachokita roho ya pekee. Ni mahali ambapo maisha ya kisasa na utamaduni wa kujali watu vimekutana. Hakuna kelele nyingi za magari au vurugu. Jambu linaloniruhusu kusoma vitabu vyangu au kufanya kazi zangu za ofisi ni kwa utulivu nikiwa nyumbani. Kwangu mimi, mtaa wangu sio tu pahali pa kuishi bali ni sehemu ya maisha yangu inayochangia sana furaha yangu na afya yangu ya akili kila siku.

Mimi huenda sinema mara chache sana, labda mara moja, bada ya miezi kadha. Napenda kuenda sinema pale tu, kuna po kuwa na filamu yenye mafunzo mazuri au hadithi ya kweli inayoweza kuniongeza maarifa. Ingawa kutazama filamu kwenye kioo kikubwa ni jambo la kufuraisha, mimi hupendelea kutumia muda wangu mwingi kusoma vitabu au kupanya mazoezi ya ngoma nyumbani. Kwa ngu mimi utulivu wa nyumbani unanipa na fasi nzuri zaidi ya kupumzika kuliko kukaa kwenye kumbi zenye watu wengi na kelele sababu nyingine inaonifanya nisiende sinema mara kwa mara ni ratiba ya nguya asubuhi Kwa kuwa mimi huamka mapema sana saa kumi na moja alfajiri Kwa ajili ya kukimbia sipendi kukaa nje hadi usiku sana nikitazama filamu Ninapenda kulala mapema ili mwili wangu upata mapumziko ya kutosha na uwe na nguvu kufanya kazi kwa bidii siku inayofuata. Hivyo, kuenda sinema ni jambo ninadulifanya kama zawadi ya kipekee ninapokuwa na wakati waziada na marafiki zangu. Pia, mimi huona kuwa kusoma kitabu kuna nipa picha nzuri zaidi kichwani kuliko kutazama filamu. Kitabu kina niruhusu kutumia akili yangu kuwaza, wahusika na mazingira kwa namna ni nayotaka mimi. Lakini ni napo enda sinema, mimi hufurahia sana ule mshikamano wa watu wote, wanao cheka au kushituka kwa pamoja wakati wa filamu. Ni uzoefu mzuri wa kijamii, unaoleta kicheko na mabadiliko kidogo katika maisha yangu ya kila siku.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kusikiliza kwa makini na kutoa ushauri wenye busara kwa watu wengine. Mimi nina uwezo wa kipekee, wa kutulia na kusikiliza kile ambacho mtu mwingine anasema, sio tu kwa masikio bali kwa moyo wake. Kipawa hiki kinanisaidia kuelewa hisia za watu na matatizo yao hata kabla hawajamaliza kuzungumza. Kazini, wenzangu wengi hupenda kuja kwangu wanapokwama kwa sababu wanajua nitawapa ushauri ambao ni rahisi na kweli na unaoleta amani kwa moyo. Pia, nina kipawa cha sauti nzuri ya kuimba na uwezo wa kutunga nyimbo. Kama nilivyo sema awali, uimbaji ni sehemu ya maisha yangu ninaweza kusikiliza mtungo wote na kuanza kutunga maneno yanayoguza maisha ya watu moja kwa moja. Kipawa hiki, cha mziki, kinanisaidia kuleta furaha na kicheko mahali penye huzuni na ni njia ya kueleza uzuri wa dunia na utamaduni wetu kwa wengine. Vile vile nina kipawa cha kua na nidhamu ya hali ya juu katika mambo ninayo yafanya. Si kila mtu anaweza kuamka saa kumi na moja alfajiri kila siku kufanya mazoezi bila kuacha. Kipawa hiki cha kuongoza nafsi yangu, kinanisaidia kutimiza malengo yangu ya kila mwezi na ufanisi mkubwa. Kinanifanya niwe mtu ambaye, wengine wanaweza kumtegemea kwa sababu nikisema nitafanya jambo, nitalifanya kwa ubora wa juu na wakati uliopangwa. Mwisho, ninaamini kuwa kipawa, nilicho nacho, ni chombo cha kusaidia jamii yangu. Kutumia kipawa changu cha uongozi na utulivu, kunanifanya niwe daraja la amani kati ya watu wenye migogoro. Kwangu mimi kipawa cha kweli sio tu kile unachoweza kufanya bali ni jinsi unavyo kitumia kufanya maisha ya mtu mwingine yawe bora na yenye matumaini zaidi.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapia kwa kusoma vitabu na kutazama watu wenye ujuzi zaidi yangu. Naamini kuwa kila siku ni fursa ya kuongeza kitu kipia kichwani. Njia yangu kuu ya kujifunza ni kutenga muda wa utulivu ambapo naweza kuzama kwenye mada ni ninayoipenda. Iwe ni kuhusu teknolojia, lugha au jinsi ya kuboresha kazi zangu. Hivi ndivyo ninavyofanya ili kuelewa jambo jipia haraka. Kitu cha kwanza nafanya ni kusikiliza kwa makini. Ninapokutana na mtu anayejua kitu ambacho mimi sikijui, mimi huuliza maswali mengi na kusikiliza majibu yake bila kukatiza. Ya pili, kujaribu kwa vitendo. Sipendi kusoma nadharia peke na jifunza kitu kipia. Nikijifunza kitu kipia, mimi hupenda kukifanya kwa mikono yangu ili nione kama nimeelewa kweli. Tatu, kutumia mtandao Mimi hutafuta video au nakala fupi zinazo eleza mambo kwa lugha rahisi ili nipate picha kamili ya jambo hilo kujifunza kunanifanya nijisikie mchangamfu na mwenye ujasiri.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia fursa hiyo kupumzika mbali na vifaa vya kielektroniki na kufurahia utulivu. Badala ya kuona nikero, mimi huchukua muda huo kama nafasi ya kufanya mambo ambayo hayahitaji teknolojia. Inanisaidia kupumzisha macho yangu kutokana na mwangaza wa simu au kompyuta na kunifanya nizingatie zaidi mazingira yanayonizunguka. Hapa kuna mambo machache ninayoyafanya wakati wa giza. Ya kwanza, hutafakari na kupanga malengo. Umeme unapokatika kelele za vifaa hupotea Mimi hutumia utulivu huo kufikiria mipango yangu ya maisha na kudhamini mambo nilioyafanya la pili, kuzungumza na watu Ikiwa nikona marafiki au familia, tunatumia muda huo kupiga hadithi za kusisimua au kucheza michezo ya maneno ni wakati mzuri wa kuimarisha mahusiano la tatu, kusikiliza sauti za asili. Kama ni usiku, mimi hupenda kukaa nje kidogo na kusikiliza sauti za wadudu au upepo Hali hii, hunipa amani ya ajabu ya moyo la nne, kusoma kwa kutumia mwanga mbadala Ikiwa nina taa la dharura au mshuma, mimi hujaribu kusoma kurasa chache za kitabu ambacho hakihitaji umakini kubwa wa macho. Ikiwa umeme utakaa muda mrefu bila kurudi, mimi hujaribu kulala mapema ilikuupa mwili wangu mapumziko ya ziada. Kukosekana kwa umeme kunanikumbusha kuwa tunaweza kuishi kwa furaha hata bila teknolojia ya kisasa kwa saa chache.

Ndio, nimevaa saa. Kwa sasa, nimevaa saa mkononi mwangu wa kushoto kwa sababu inanisaidia sana kufuata ratiba yangu ya kila siku kwa usahihi. Huu hapa ni mchanganuo wa kwanini ninavaa saa kwa sasa, hata kama nina simu. La kwanza ni usimamizi wa muda. Ninaitumia saa yangu kuangalia muda uliobaki kabla ya kwanza kazi nyingine. Hii inanifanya niwe na tija na nimalize majukumu yangu kwa wakati Hasa pale sihitaji kutumia simu nikifanya kazi natumia saa. La pili ni urahisi ni rahisi zaidi kutazama saa mkono mkononi mwangu haraka kuliko kutoa simu mfukoni. Hii inanisaidia kutulia na kutokuwa na usumbufu wa simu mara kwa mara. La tatu, muonekano na unadhifu. Naona kuwa kuvaa saa kuna kamilisha mavazi yangu ya leo na kuna nipa muonekano wa mtu anayejali na kuheshimu muda. Saa ninayo vaa kwa sasa ni imara na inanisaidia kubaki na nidhamu ya hali ya juu kuanzia asubui hadi jioni.

Ninapenda sana wanyama wa aina mbali mbali, lakini wanyama ninao wapenda zaidi ni wale wanaoonyesha uaminifu, upole na ukaribu na binadamu. Kwa mfano, ninapenda sana umbwa kwa sababu ni wanyama waaminifu na mara nyingi huonyesha mapenzi yao bila masharti. Umbwa hunifanya nijisikie salama na pia hunipa furaha ninapokuwa nimechoka au nimejaa mawazo. Napenda pia paka kwa sababu ni wanyama watulivu wenye haiba yao ya kipekee na wanaojua kujitegemea. Kuangalia paka wakicheza au wakilala kwa utulivu hunipa amani ya moyo na unifanya nitulie. Mbali na wanyama wa kufugwa nyumbani, ninapenda pia wanyama wa porini kwa sababu wanaonyesha uzuri wa asili na nguvu ya maumbile. Wanyama kama tembo hunivutia sana kwa sababu ya akili yao, mshikamano wa kifamilia na uwezo wao kwa kukumbuka mambo kwa mda mrefu. Simba nao unifraisha kwa sababu wanaonyesha ujasiri, nguvu na uongozi katika makundi yao. Ninapofikiria kuhusu wanyama waporini, hutambua umuhimu, wa kuwalinda na kuhifadhi mazingira yao ya asili wanyama hunifundisha mambo mengi kama uvumilivu, upendo na kuishi kwa maelewano na wengine. Pia naamini kwamba hawajali kuwajali wanyama ni njia moja kuonyesha utu na huruma ya kweli. Kwa ujumla, napenda wanyama wanao nifundisha kitu, wanaonipa furaha na wanaonisaidia kuelewa zaidi uzuri wa dunia ninayoishi. Ndio maana huwa najisikia vizuri sana, ninapokuwa karibu na wanyama, iwe ni wa kufugwa nyumbani au wale waporini.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yanayohitaji uajibikaji, nidhamu na ushirikiano wa karibu na watu wengine. Katika kazi, nilijifunza kwamba kutekeleza majukumu kwa wakati ni jambo la msingi sana na kuchelewesha kazi kunaweza kuadhiri watu wengi zaidi ya ulivyodhani. Nilitambua pia kwamba ujuzi peke hautoshi kama hauna mawasiliano mazuri na watu unaofanya nao kazi kufanya kazi na watu tofauti kulinifundisha kuwa mvumilivu, kuwa mvumilivu na kuelewa mitazamo tofauti bila kuhukumu haraka kazini nilijifunza umuhimu wa kusikiliza maelekezo kwa makini kabla ya kuanza kazi ili kuepuka makosa yasiyo ya lazima Pia nilijifunza kuuliza maswali pale ambapo sikuelewa jambo fulani badala ya kufanya kazi kwa kubahatisha Uzoefu wa kazi ulinifundisha kupanga muda wangu vizuri na kueka vipaumbele katika majukumu yangu ya kila siku Nilijifunza kwamba kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja bila mpangilio kunaweza kupunguza ubora wa kazi Pia nilielewa umuhimu wa kupokea maoni na marekebisho kama sehemu ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Kukosolewa kulinisaidia kujitathmini na kubaini maeneo ambayo nilihitaji kujiboresha zaidi. Katika kazi, pia nilijifunza kuwa na mtazamo chanya hata pale mambo yaliipokuwa magumu au yalihitaji juhudi zaidi. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa subira ni jambo muhimu Hasa unaposhughulika na changamoto zisizotarajiwa Nilielewa pia kwamba kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu hujenga imani kati yako na watu unaofanya nao kazi Uzoefu wa kazi ulinisaidia kujenga kujiamini katika uwezo wangu wa kutekeleza majukumu mbali mbali Kwa ujumla, kazi ilinifundisha madili muhimu kama uwajibikaji, heshima, nidhamu na ushirikiano. Mafunzo hayo yamenisaidia sana, si kazini tu, bali pia katika maisha ya kila siku kwa sababu yamebadilisha mtazamo wangu kuhusu kazi na wajibu.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli zinazolenga kuboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Ninaamini kwamba kusaidia jamii hakuhitaji utajiri mkubwa bali kuna hitaji nia njema na moyo wakujali wengine. Mimi husaidia jamii yangu kwa kutoa msaada wa mawazo na ushauri kwa watu wanaohitaji muongozo au faraja. Ninapopata nafasi nashiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira ili kusaidia kueka maeneo yetu katika hali safi na salama. Mimi pia husaidia jamii yangu kwa kuwahamasisha vijana kuhusu umuhimu wa elimu, nidhamu na kufanya maamuzi sahihi maishani. Ninaposhirikiana na wengine, mimi hujaribu kuwa mfano mzuri kwa kuonyesha heshima, uvumilivu na mawasiliano mazuri Mimi pia hutumia ujuzi nilionao kuwasaidia wengine padle inapowezekana Hasa kwa kushirikisha maarifa yanaoweza kuwasaidia na kujiboresha kusaidia jamii yangu, kuna husisha pia kusikiliza changamoto za watu na kuwapa moyo wa kuendelea hata wanapokutana na mangumu. Mimi hujitahidi kushiriki katika kazi za kujitolea kwa sababu huimarisha mshikamano na umoja kati ya jamii. Kwa kufanya hivyo, mimi hujenga mahusiano mazuri na kuleta hali ya kusaidiana kati ya wanajamii. Mimi naamini kwamba jamii imara hujengwa na watu wanaojali wenzao na wanaochukua hatua ndogo zenye maana. Kusaidia jamii pia kuna husisha kuheshimu sheria na kanuni zilizowekwa ili kudumisha amani na utulivu. Mimi hujitahidi kueneza ujumbe chanya na kuhimiza maadili mema katika jamii ninayoishi. Kwa kufanya hivyo, mimi husaidia kujenga mazingira bora na kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Kwa jumla, mimi nasaidia jamii yangu kwa vitendo vidogo lakini vya maana vinavyo lenga kuleta mabadiliko chanya. Ninaamini kwamba kila mchango hata kama ni mdogo unadhamani kubwa katika maendeleo ya jamii.

Mimi huakaribisha wafanya kazi wapya kwa heshima na kuwafanya wajisikie huru tangu siku yau ya kwanza. Ninaamini kwamba mazingire ya mwanzo ya na mchango mkubwa katika kumfanya mfanya kazi mpya ya ajisikie sehemu ya timu. Mimi huanza kwa kujitambulisha na kueleza kwa ufupi kuhusu nafasi yangu na majukumu yangu ninawe ya tekeleza. Nina wapa muda wakuliza maswali ili wawezi kuelewa mazingire ya kazi bila hofu. Mimi huahakikishia kwamba msaada upo pale wanapo hitaji na kwamba kuliza maswali ni sehemu ya kujifunza. Nina wasaidia kufahamu taratibu za kazi, kanuni za msingi na namna ya kushirikiana na wenzao. Mimi huatambulisha kwa wafanya kazi wengine ili wajenge mahusiano mazuri mapema. Nina wahamasisha kushirikiana na kulizana maswali ilikuimarisha kazi ya pamoja Mimi pia hujaribu kuwa mfano mzuri kwa kuonyesha nidhamu, heshima na mawasiliano mazuri Mimi huahimiza wafanyikazi, wote wapya, wawe na subira, wanapojifunza majukumu yao Mimi pia huwakumbusha kwamba, makosa madogo ni sehemu ya mchakato wakujifunza huwa na wapa maoni kwa njia chanya ili kusaidia kuboresha utendaji wao. Mimi pia hujitahidi kuwasikiliza na kuelewa changamoto wanaz kutana nazo. Kwa kufanya hivyo, hiyo hilo hunisaidia kwa jengea, kujiamini na kuwapa motisha kazini. Mimi ninaamini kwamba kuakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia zuri, hujenga mshikamano na ufanisi kwa timu. Kwa ujumla, mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwapa msaada, heshima na mazingira rafiki ya kazi.

Niliwai jaribu chakula cha kigeni kinachoitwa pizza. Ambacho hutoka katika utamaduni wa chakula cha Italia. Pizza kilikuwa tofauti na chakula nilichozoea kwa sababu kilikuwa kimetengenezwa kwa mkate mwebamba, jibini, mchuzi wa nyanya na viungo mbalimbali. Nilipokula pizza nilihisi mchangandiko wa ladha laini na tamu kidogo uliotokana na jibini na mchuzi. Chakula hiki kilinionesha namna vyakula vya kigeni vinavyoweza kuwa rahisi lakini bado vyenye ladha nzuri. Pizza hutayarishwa kwa njia tofauti kulingana na viungo vinavyoongezwa juu yake. Niliona kwamba baadhi ya pizza huwa na mboga huku nyingine zikiwa na nyama au kuku. Ladha ya pizza ilikuwa nyepesi na rahisi kuzoeleka hata kwa mtu ambaye hajazoea chakula cha kigeni. Chakula hiki kilinionesha kwamba chakula cha kigeni hakiwezi kuwa kigumu kila wakati Nilijifunza kwamba pizza huliwa na watu wa rika tofauti katika nchi mbali mbali Pizza mara nyingi huliwa kama chakula cha kushirikiana hasa wakati wa kukutana na marafiki au familia Nilipenda ukweli kwamba pizza ni rahisi kugawanya na kufurahia pamoja na wengine Chakula hiki kilinyonesha umuhimu wa kushirikiana na kusherehekea kupitia chakula. Nilitambua kwamba pizza imekubalika katika tamaduni nyingi licha ya asili yake ya kigeni. Kuonja pizza kulinipa uwelewa mpya na namna chakula cha kigeni kinavyoweza kuingia katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla, niliwai kujaribu chakula cha kingeni kinachoitwa pizza na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia na wenye ladha nzuri.

Mimi hujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuanza na heshima na mawasiliano ya wazi. Ninaamini kwamba mahusiano bora kazini huanza kwa kusikiliza wengine na kuelewa mitazamo yao. Mimi hujitahidi kuwasiliana na kwa lugha nzuri na yenye heshima wakati wote wa kazi. Ninapofanya kazi na wenzangu, mimi huwaonyesha utayari wa kushirikiana na kusaidiana pale ninapohitajika Mimi hujenga mahusiano kwa kuaminiana na kutimiza majukumu yangu kwa uaminifu kazini, mimi huepuka migogoro isiyo ya lazima kwa kudumisha mazungumzo ya utulivu Mimi huhakikisha kwamba nawapa wafanyikazi wengine nafasi ya kutoa maoni yao bila kuwakandamiza. Mimi pia huamini kwamba kuheshimu tofauti za mawazo huimarisha mshikamano kazini. Ninapokutana na changamoto, kazini mimi hujaribu kuzitatua kwa mazungumzo badala ya lawama. Mimi pia hujenga mahusiano kwa kuonyesha uvumilivu na kuelewa hisia za wengine. Kazini mimi hujitahidi kuwa mtu wa kuaminika katika kazi za pamoja. Ninathamini michango kwa kila mfanyikazi bila kujali nafasi yake kazini. Mimi hujenga mahusiano kwa kushiriki taarifa muhimu zinazosaidia kazi kufanyika kwa ufanisi. Ninapopata nafasi mimi huwa hamasisha wafanyakazi wengine kwa maneno chanya. Mimi pia hujitahidi kuwa mfano mzuri wa nidhamu na uwajibikaji kwa wafanyakazi wengine. Mahusiano mazuri kazini hujengwa pia kwa kuthamini mafanikio ya wengine. Kwa kufanya hivyo, hili huongeza hali ya kuaminiana na kuheshimiana. Kwa ujumla, mimi hujenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa mawasiliano mazuri, heshima na ushirikiano na uaminifu. Ninaamini kwamba mahusiano imara kazini huchangia mazingira bora ya kazi na mafanikio ya pamoja.